Naamini ya kwamba moja yapo ya jambo ambayo inafanya mazingira ya kazi iwe mazuri ni yale mawasiliano katika timu na pia kulingana na yule ambaye anaongoza timu, akiongoza kwa wazi na hekima na pia neema, iyo ni moja mazingira ambayo nayatambua kama mazingira mazuri kwa kazi.